Umewahi kujiuliza kwanini kila mtu kazini hubeba nguvu za kipekee zinazo mfanya awe na mchango wapekee katika mafanikio ya timu na jamii. Nguvu zangu kazini hujitokeza kupitia nidhamu na umakini. Napenda kupanga majukumu kwa mpangilio kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa usahihi na kwa wakati. Hii hunisaidia kuepuka msongamano wa mawazo na kunipa nafasi ya kushugurikia kazi ngumu mapema wakati akili bado iko safi na yenye nguvu. Pia ni na uvumilivu na ustahimilivu. Changamoto hazikosekanangi kazini lakini badala ya kukata tamaa ninaziona kama nafasi ya kujifunza na kukua. Uvumilivu unifundisha kutafuta suluhisho na usailifu unijenga moyo wa kuendelea hata pale ambapo mambo hayaendi kama nilivyotarajia.

Umewai kujuliza kwanini tunapocheza na wengine. Iwe ni michezo, mazungumzo ya furaha au shugri za kijamii. Tunajenga daraja la mshikamano na kumbukumbu zinazodumu. Mara nyingi ninapenda kucheza na marafiki na familia. Kwa sababu wao huniletea furaha ya kweli na mshikamano wa kijamii. Wakati wa michezo ya pamoja, tunashirikiana na tunacheka na tunajifunza kushinda na kushindwa kwa heshima. Hii huni jenga kiakili na kiroho kwa sababu kila mchezo ni nafasi ya kujenga nidhamu na kuimarisha urafiki. Wakati mwingine kucheza na wenzangu kazini au shureni uniletea msisimuko wakujenga mshirikiano wa kikazi, ni muda wa kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha mshikamano wa timu.

Umewahi kujiuliza kwanini baadhi ya masomo muhimu tunayopata maishani hutoka kwa watu tunaokutana nao na si lazima wawe walimu rasmi. Mara nyingi, jabo muhimu ujifunzwa kutoka kwa mtu wakaribu labda mzazi, ndugu au rafiki ambaye alionyesha mfano wanidhamu, uvumilivu au upendo. Pengine ufundishwa na walimu shuleni au wakufunzi kazini, ambao hutoa maarifa ya kitaaluma na pia hekima ya maisha. Kuna pia wale wanaojifunza kutoka kwa viongozi wakiroho au watu mashuhuri katika jamii, ambao mafundisho yao hujenga misingi ya maadili na mshikamano wakijamii.

Umewahi kujiuliza kwa nini redio, licha ya ujio wa teknolojia mpya, bado ni sauti ya mshikamano na kumbukumbu zinazotufikia kila siku ndio. Napenda kusikiliza redio kwa sababu huniletea mchanganyiko wa habari, muziki na mazungumzo ya kijamii kwa wakati mmoja. Ni chombo kinachonipa nafasi ya kujua yanayoendelea duniani bila kuhitaji kuangalia skrini kila wakati. Muziki wa redio huniletea furaha na kumbukumbu huku vipindi vya mazungumzo vikinitia moyo na kunifundisha mitazamo mipya. Zaidi ya burudani, redio huniletea hisia ya mshikamano kwa sababu ninapojua watu wengi wanaskiliza kituo kimoja. Ninahisi kama sehemu ya jamii kubwa, inayoshirikiana mawazo na latha. Ni sauti inayokuza, inayounganisha, kizazi kipya na cha zamani, ikileta kumbukumbu na matumaini kwa wakati mmoja.

Umewai kujiuliza kwa nini simu imekua kama soko ndogo mkononi mwetu ikitupa uwezo wakununua na kuuza mbila mipaka ya muda au bali ndio. Kununua vitu kwa kutumia simu ni jambo linalopendwa na watu wengi kwa sababu ya urahisi na kasi. Simu hutupa nafasi ya kuvijari, manduka, mtandaoni, kulinganisha bei na kufanya malipo papo hapo mbila kulazimika kuenda ndukani. Hii uondoa muda na nguvu asaa katika maisha ya kila siku ya nyeshugli nyingi. Zaidi ya uraisi, kununua kwa simu, kunaleta usalama na ufuatiliaji, programu nyingi za malipo na manduka mtandaoni, zinatoa risiti za kielektroniki na tarifa za ufuatiliaji wabidhaa, jambo, linalojenga imani na uwazi.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya uzoefu wa kazi hubaki kama alama ya kudumu ukitufundisha nidhamu, hekima na mshikamano wa kijamii? Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule unaohusiana na ushirikiano wa timu na kushughulikia changamoto kwa pamoja. Nilijifunza kwamba kila mtu huleta mtazamo na nguvu tovauti, na pale tunaposhirikiana kwa heshima na uwazi, matokeo huwa bora zaidi kuliko juhudi za mtu mmoja. Hii ilinifundisha thamani ya mawasiliano mazuri na kusikiliza kwa makini. Pia uzoefu wa kazi ulihitaji nidhamu na usimamizi wa muda. Nilijifunza kwamba kupanga majukumu kwa utaratibu na kuyatekeleza hatua kwa hatua huniletea utulivu na mafanikio. Changamoto zilizonikabili zilinifundisha uvumilivu na kuona matatizo kama nafasi ya kujifunza baada ya vizuizi.

Umewahi kujuliza kwanini kushiriki katika jamii ni kama kupanda mbegu za mshikamano na huruma zinazokuwa na kuzaa matunda ya matumaini kwa wote. Ninashiriki katika jamii yangu kwa mambo kwa jia zifuatavyo, kuduma na kujitolea. Kushiriki katika shugli za kusaidia wenye huitaji, kama kusaidia watoto shuleni, kusaidia wazee, au kushiriki katika kampeni za kijamii, elimu na maarifa. Kushirikiana na wengine kwa kutoa mafunzo au ushauri kuhusu teknolojia nidhamu au ujuzi wa maisha hunijenga na pia huimarisha jamii. Mshikamano wa kijamii. Kushiriki katika mikutano ya kijamii, michezo au hafla za kitamaduni ambazo huimarisha mshirikiano au urafiki. Mwisho, utunzaji wa mazingira kushiriki katika shugli za kupanda miti, kusafisha maeneo ya uma na kuhamazisha wengine kuhusu umuhimu mazingira safi.

Ninapenda kula nje ya nyumbani mahali penye utulivu na mazigira mazuri kama vile mikahawa yenye bustani au manthri ya asli. Hapo chakula huunganishwa na hewa safi na sauti za mazigira na kuniletea amani na latha ya kipekee. Wakati mwngine napenda kukula kwenye mikahawa ya kijamii yenye msisimko ambapo kuna muziki watu wengi na latha za kitamaduni. Hii huniletea furaha ya kijamii na kunikumbusha shirkiano wa jamii zaidi ya chakula. Napenda sehemu ambazo zinatoa ubunifu wa latha. Mahali ambapo wapishi wanajaribu viungo vipya na kuunda vyakula vinavyo nishangaza. Hii hunifundisha kwamba kula ni sanaa na safari ya kugundua.